Je, mandhari tunayoyaona kila siku yanaeza kutuliza akili na kuleta furaha kutoka dirishani mwangu. Ninaona mto miti na majengo. Napenda kuenda kufurahia mandhari hii wakati wa saa ya chakula, cha mchana au pale akili yangu inapokuwa imechoka. Wakati wa mvua mto hujaa maji na wakati wa ukame mashamba yanagandisha. Kuangalia haya, kunanifanya nijisikie vizuri na kunipa amani.

Je mafanikio madogo yanayofanikishwa kila siku yanaeza kutupa nguvu ya kuendelea motisha yangu kazini ni kuona matokeo mazuri. Ninapofanikisha kazi vizuri. Naniuma moyo na kunisukuma kufanya kazi zaidi na bora kila siku.

Je mahusiano mazuri kazini yanaweza kutufanya tufanye kazi kwa furaha zaidi. Mimi hujenga mausiano mazuri na wafanyakazi wenzangu kupitia shughuli ya muungano. Hii husaidia kuimarisha ushirikiano na kuunga mazingira ya kazi yenye furaha.

Kuendelea kuwa na habari kunatupa ufahamu na nguvu ya kufanya maamuzi sahihi. Mimi hupata habari kupitia televisheni au simu yangu hunisaidia kufuatilia matukio ya ndani na nje ya nchi na kuwa makini na taarifa sahihi.

Kujifunza kila siku kuneza kutufanya tuwe bora zaidi. Ningependa kupata mafunza ya kuendeleza ujuzi kazini. Hii itaniwezesha kufanya kazi kwa ufanisi zaidi na kugundua njia mpya za kufanikisha malengo ya timu na yangu binafsi.

Jee kuunga mkono timu unayoipenda kunaeza kukuza mshikamano na furaha. Mimi naifuata timu ya Manchester United. Nimekua shabiki wake kwa muda mrefu kwa sababu ya historia yake ushindani wake na ari ya kupigania ushindi.

Je vipindi vya televisheni vinaeza kutuburudisha na kutufundisha kwa wakati mmoja mimi napenda vipindi vya halisi yaani reality shows huniburudisha hunipa burudani halisi na kunifanya nijisikie huru ninavyovitazama.

Jee, masomo tunayoyapenda yanaeza kuamsha vipaji vyetu tangu utotoni Mimi nilipenda somo la hisabati. Lilinifanya kufikiri kwa kina. Kutatua matatizo na kujenga msingi mzuri wa kufikiria kwa mantiki.

Je, kufuga wanyama kunaeza kutufundisha uvumilivu na uwajibikaji. Ndiyo, nimewai kufuga kuku. Uzoefu huo ulifundisha jinsi ya kuwahudumia kuwajali na kuthamini kazi ya mikono na matokeo yake.

Kusoma maoni ya watu mtandaoni kunaeza kutupa mitazamo mipya. Ndiyo, napenda kusoma maoni kwenye mitandao ya kijamii hunisaidia kuelewa mawazo tofauti. Kujifunza kutoka kwa wengine na kubaki nikiwa na ufahamu mpana.

Jee kuanza siku kwa kinywaji kizuri kunaeza kutupa nguvu na hamasa? Mimi napenda kunywa kahawa nyeupe asubuhi. Unipa nguvu, uniamsha vizuri. Na hunisaidia kuanza siku nikiwa na ari.

Je, kutoa msaada bila kutarajia malipo kunaweza kuleta maana zaidi maishani? Ndio, nimewahi kufanya kazi ya kujitolea. Uzoefu huu ulinifundisha umuhimu wa kusaidiana. Kujitolea na kuleta mabadiliko chanya katika jamii.

Zee, mawasiliano mazuri yanaweza kuimarisha mahusiano yetu ya kila siku. Mimi napenda kuwasiliana kwa kutuma ujumbe wa maandishi. Njia hii ni rahisi inanipa muda kufikiria na hunisaidia kueleza mawazo yangu kwa uwazi.

Jee kupanga malengo wazi kunaeza kutusaidia kufanya kazi kwa ufanisi zaidi. Mimi huboresha michakato ya kazi kwa kueka malengo wazi. Hii husaidia timu kuelewa ni nini kinachotarajiwa kupunguza makosa na kufanikisha kazi kwa haraka na kwa usahihi.

Wapenzi na ndugu wanaeza kutufundisha mafunzo muhimu maishani. Mfundisho wangu muhimu anaye tufundisha mara nyingi ni dada yangu mkubwa. Ameonyesha mfano mzuri wa uvumilivu, nidhamu, na jinsi ya kukabiliana na changamoto za maisha.

Jee kutumia njia za kawaida kunatufundisha ustadi na uangalifu Mimi napenda kusafiri nikitumia ramani hii hunisaidia kujifunza njia kuzingatia ramani. Na kunifanya niwe makini zaidi badala ya kutegemea gps kila wakati.

Je, kuanza kazi kwa maandalizi sahihi kunaweza kutusaidia kufanikisha malengo. Mimi huenda kazini mapema na kuhakikisha kila kitu kiko tayari. Hii inanisaidia kuanza kazi kwa utulivu na kufanya kila jambo kwa ufanisi.